Umewai kujiuliza kwa nini vitu vya dhamani tunavyoifadhi siyo tu mali, bali ni alama za kumbu kumbu na urithi wa maisha yetu, ndiyo. Ninaifadhi vitu vyadhamani kwa sababu vina niletea kumbu kumbu na maana ya kipekee. Baadhi ya vitu vyadhamani siyo lazima viwe vyakifahari, bali vinaweza kuwa zawadi dogo kutoka kwa marafiki, picha ya familia, au kitabu kilicho nifudisha jambo muimu. Vitu hivi vina nikumbusha safari yangu, watu waliogusa maisha yangu, na mafanikio nilio pitia. Kuhifadhi kitu chathamani kwangu nijia ya kujilinda na kuenzi istoria yangu binafsi kwa sababu kila kitu kina hadithi yake kwa hivyo. Sio tu kuhifadhi mali, bali ni kuhifadhi hisia kumbu kumbu na urithi wa maisha unaonifanya nijisikie nikiwa na mzizi na mwelekeo wa baadaye.

Umewai kujiuliza kwa nini kitanda tunacholala nacho ni kama msingi wa ndoto na afya kinachoamua jinsi tunayohisi kesho. Mimi napendelea zaidi kitanda kizuli chenye usawa wa ungumu na ustarehe. Kwa sababu hunisaidia kupata usingizi wakina na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Kitanda kizuli hunipa faraja ya mwili na utulivu wa akili na hunisaidia kupunguza uchofu wa siku mzima. Hata hivyo, napenda pia kitanda chenye ugumu wa wastani kwa sababu kinaunga mkono mgongo vizuri na kuzuia maumivu ya misuli. Kwa hivyo, kwangu kitanda kizuli sio tu sehemu ya kulala, bali ni daraja la afya, utulivu na furaha ya kila siku.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini kujifunza kupiga gitaa ni kama kufungua mlango wa sauti mpya zinazoweza kuzungumza moja kwa mmoja na roho yako? Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ni safari yenye mchanganyiko wa nidhamu na ubunifu. Kuanza kunahitaji uvumilivu kwa sababu vidole huuma na midundo huonekana migumu mwanzoni. Lakini kadri unavyoendelea muziki huanza kuzungumza kwa urahisi kama hadithi ndogo inayoweza kuhamasisha au kutuliza. Pia hufundisha nidhamu na utulivu kwa kuwa kila mazoezi madogo hujenga ustadi mkubwa baadaye. Kwa hivyo, kujifunza gitaa kwangu siyo tu kujifunza ala ya muziki. Bali ni daraja la kuungana na hisia, ubunifu na ulimwengu wa sauti unaoleta mshikamano wa kihisia.

Umewai kujiuliza kwanini kuandaa ripoti za kazi ni kama kuandika ramani ya safari. Imeonyesha wengine hatua ulizopitia na matokeo uliyofikia? Mimi huandaa ripoti za kazi kwa mpangilio wa hatua kwa hatua ni kianza na malengo ya kazi na kile kilicho tarajiwa kufanyika. Kisha huandika matokeo yaliopatikana kwa uwazi ni kitumia takwimu au mifano pale inapohitajika ili kuonyesha ushahidi wa kazi iliyofanyika. Baada ya hapo, huongeza uchambuzi wa changamoto na mafanikio ili wasomaji waelewe mchakato mzima na si matokeo peke hatimaye. Huwa naandika mapendekezo ya hatuwa zinazofuata kwa sababu ripoti nzuri haimalizii tu na taarifa bali hutoa mwelekeo wa baada ye Kwa hivyo, kuandaa ripoti kwangu siyo tu jukumu la kuripoti bali ni daraja la uajibikaji, uwazi na uongozi wa kitaalamu.

Umewahi kujiuliza kwa nini mapumziko ya mchana ni kama pumzi ya pili ya siku inayokupa nafasi ya kuendelea kwa nguvu mpya. Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kufanya mambo yanayoniletea utulivu na nguvu mpya. Mara nyingi huchukua muda wa kula chakula chepesi chenya afya, ili kurudisha nguvu bila kunilemea. Pia napenda kutembea kidogo au kusikiliza mziki wa taratibu kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nihisi huru. Wakati mwingine, mapumziko ya mchana ni nafasi ya kusoma, kurasa, chache za kitabu au kuandika mawazo yangu, kunijenga kiakili na kiroho. Kwa hivyo, mapumziko ya mchana kwangu sio tu kupumzika, bali ni daraja la kujitunza na kujianda kwa nusu ya pili ya siku kwa matumaini na nguvu mpya.

Umewai kujiuliza kwa nini kumbukumbu nzuri za shule ubaki miyoni mwetu kama hazina ya furaha na masomo ya maisha? Kumbukumbu nzuri za shule mara nyingi zinahusiana na urafiki na mshikamano Wakati wakucheza na marafiki, kushirikiana chakula au kushinda michezo ya pamoja Pia kuna kumbukumbu za walimu walio tutia moyo walio tufundisha sio tu masomo bali pia nidhamu na mandili ya maisha. Shule unikumbusha pia hafla za kipeke kama sherehe za michezo, maonyesho ya sana, au siku za sherehe ambapo kila mtu walihisi kuwa sehemu ya familia kubwa. Na zaidi ya yote, kumbukumbu nzuri za shule ni zile za mafanikio mandogo kama kufaulu mtiani ngumu au kushinda changamoto ndogo ambazo zirijenga kujiamini na matumaini ya kesho mbora.

Umewahi kujiuliza kwanini teknolojia ya sauti imekua daraja la kuunganisha binadamu na mashine kwa njia ya asili zaidi? Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti. Unaweza kuzungumza nami moja kwa moja badala ya kuandika na nitakujibu kwa sauti pia. Hii inafanya mawasiliano kuwa ya haraka na ya karibu zaidi, kana kwamba tunazungumza ana kwa ana. Teknolojia ya sauti hunifanya niweze kusaidia katika mambo ya kila siku, kama vile kutafuta taarifa, kuweka vikumbusho, au hata kueleza hatua kwa hatua bila kuhitaji kusoma maandishi marefu.

Umewai kujiuliza kwa nini kuwafahamu majirani ni kama kujenga daraja dogo la mshikamano linalotufanya tujihisi salama na sehemu ya jamii ndiyo. Kuwafahamu majirani ni jambo la maana kwa sababu kunaleta ushirikiano na mshikamano wa kijamii. Majirani ni watu wakaribu zaidi katika maisha ya kila siku. Wanaweza kuwa msaada wa haraka wakati wa dharura, au chanzo cha furaha kupitia mazungumzo na kushirikiana. Kuwafahamu majirani pia kunaleta hisia ya usalama, kwa sababu unajua kuwa watu wanaokuangalia na kukujali karibu nawe. Zaidi ya hayo, urafiki na majirani hujenga amani ya moyo na mshikamano wa kiroho. Kwani jamii yenye mshikamano ni kama familia kubwa.

Umewai kujiuliza kwa nini kuamka na jua ni kama kuanza ukurasa mpya wa maisha. Huku kulala mapema ni kama kuandika hitimisho lenye utulivu kwa siku yako. Mimi napendelea zaidi kuamka na jua. Kwa sababu huniletea nguvu mpya na mwelekeo wa siku. Mwanga wa asubuhi hunifanya nihisi nikiwa na matumaini na uwazi wa mawazo. Na ni muda bora wa kupanga malengo na kuanza kazi kwa utulivu. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu sana kwa sababu kunahakikisha mwili na akili zinapata usingizi wa kutosha ili kujipyaisha. Kwa hivyo, kwangu kuamka na jua na kulala mapema ni vipande viwili vya hekima ya maisha. Mwanzo wenye matumaini na mwisho wenye utulivu vinavyoshirikiana kujenga afya na furaha ya kila siku.

Umewai kujuliza kwa nini kusafiri mahali pazuri ni kama kufungua kuraza mpya wa maisha unawajaza moyo raha na macho uzuri? Ndiyo. Kusafiri mahali pazuri kuna leta kumbukumbu uzisizo sahawulika. Mahali kama pwani yenye mchanga mwa upe na mawimbi ya mbahali, milima yenye hewa safi na manthri ya kuvutia, au miji yenye isturia na tamanduni tajiri, yote ufanya safari hiwe ya kipeke. Safari uniletea amani ya kiroho kwa sababu ni muda wakuungana naasri na kuji piaisha. Pia unijenga kiakili kwa kunifundisha kuona ulimwengu kwa mtazamo mpana. Kukutana na watu wapya na kujifunza tamanduni tofauti. Kwa hivyo, kusafiri mahali pazuli kwangu sio tuburudani, bali ni daraja la furaha, hekima na mshikamano wakijami.